Mara nyingi mimi asubuhi huhakikisha kuwa nimekunywa chai, pia nimekula chapati na mara nyingine mkate au mandazi kwa sababu hizo ndizo chakula ambacho huliwa kila na kila mtu kila siku asubuhi na ni chakula ambacho kinapatikana kwa wakati na sisi ndiyo wafugaji wa wanyama kama vile ng'ombe kwa sasa mara nyingi tuwa tuko na maziwa, na sasa kwa hivyo, tunapika chai kila wakati na iwapo tutataka kupika chapati tutapika, tununue mkate.